Napenda kuzungumzia siasa kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku, siasa si yo tu kuhusu viongozi au vyama, bali ni jinsi maisha yetu yanavyoathiriwa na maamuzi yanayofanywa na serikali na watu wenye madaraka Nikizungumza kuhusu siasa, maranyingi ninaangalia maswala ya kila siku kama elimu afya na usalama nilipogundua kwamba maamuzi ya kisiasa yanaathiri moja kwa moja familia na jamii Napenda kushiriki mawazo yangu ili kuona mambo yanabadilika siasa pia ni njia kuelewa historia na utamaduni wetu kuangalia jinsi kenya inavyopitia ukoloni, uhuru na maendeleo ya kisasa kina nifundisha jinsi nguvu ya kisiasa zinavyoweza kuunda na kubomia jamui Napenda kuzungumzia siasa kwa sababu inachangia maadili na uwajibikaji Wakati nina hoja na rafiki au kijamii ninaweza kueleza jinsi viongozi wanapaswa kuwajibika na wananchi na jinsi wananchi wanapaswa kushiriki katika kuamua maswala ya taifa uchaguzi ni moja ya sehemu sinazofurahisha sana katika siasa Napenda kujadili jinsi watu wanafyo piga kura umuhimu wa demokrasia na jinsi maamuzi ya kila kitu yanavyo weza kubadilishwa hatima ya taifa siasa pia ni njia ya kujifunza ustahimilivu na heshima kwa maoni tofauti Wakati ninazungumza kuhusu siasa na wengine Mara nyingi tunashirikiana kwa mawazo tofauti na hii inanifundisha jinsi ya kuzikiliza na kuelewa hata ikiwa hatukubaliani Napenda kusungumza siyaza kuhusu siyaza kwa sababu ni njia ya kuipanua suluhisho ama pia ni njia kuibua suluhisho mjadala wa kisiasa unaweza kutatua matatizo ya jamii Kamo ukosefu wa ajira ufisadi au umaskini kushirikiana mawazo kuna saidia kuona wapi tunaweza kuboresha mambo siasa pia hutoa nafasi ya kubadili haki na usawa Ninaona umuhimu wa kuzungumza jinsi rasilimali zinavyo tukawa haki za wanawake na vijana na jinsi sheria zinavyotekelezwa ili kila mtu apate haki yake Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu inahusiana na maisha ya kila mmoja wetu shida ndogo za kijamii kama usafirishaji wa umma au gharama ya chakula maranyingi zinatokana na sera za maamuzi ya kisiasa kujua hili hunifanya nihisi kuwa na sauti siasa ni jukwa la mashindano na mawazo. Napenda kuzungumza kuhusu mbinu sa viongozi, kampeni, sera na mikakati yao. Kwa hivyo siasa sio tu kuhusu kubishana bali ni kuhusu kuelewa mbinu bora za kuendesha taifa. Napenda kuzungumzia siasa kwa sababu inafundisha juu ya uwajibikaji wa raia kujua haki zangu na wajibu. Wangu hunifanya niwe raia makini na nisikue kwamba sauti yangu inafaa katika mchakato wa uongozi siasa ni changamoto na nafasi ya kujifunza nikijadiliana na wengine napata nafasi ya kutathmini hoja zangu na kuona kama zinaenda na kweli wa sasa na taifa hii inanifanya niwe makini kwa mawazo hupenda kuzungumzia siasa pia kwa sababu hunitoa Mwanga juu ya mstakabali kuangalia jinsi viongozi wanavyopanga maendeleo uchumi na sera za kijamii kunanipa mtazamo wa jinsi nchi yangu inaweza kuendelea au kubadilika Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni njia kushirikiana na wengine wakati ninazungumza na marafiki familia au jamii Ninasikia mawazo naelewa changamoto zao na tunaweza kupanga njia za kuboresha maisha ya kila mojawetu.

Katika utambulisho wa kifaa cha lasima cha teknolojia. Katika sama sa sasa kifaa cha teknolojia ambacho huwezi kuishi pila ni simu ya mkononi. Simu iyo siyo tu chombo cha mawasiliano pali pia ni kiini cha maisha ya kila siku kwa wengi duniani. Kote. Kwa wengi ni saidi ya kifaa cha kupika simu ni kama kiini cha kiuunganishwa kwa dunia nsima. Mawasiliano ya haraka pia unatokana na uu simu ya mkononi Inakuesesha kuwasilisha haraka na kuwasiliana haraka na familia marafiki na wensako kazini pila simu, mawasiliano ya kila siku wa yangekua makumu na mara nyingi ungekua nyuma katika kupata habari muimu au msaada wa tharura Ufikiaji wa taarifa, kupitia simu, unaweza kupata habari kutoka fiombo fya habari mtandaoni ya kichamii na fianzo mbalimbali fya elimu kwa wakati halizi Hii inavanya simu kuwa kifa cha msingi katika maisha ya kisasa Kwani, habari ni ngufu na simu natuletea kwa kasi isio na mfano Ilimu na kuchifunza pia inatokana na simu saa kisaza Sinawezesha kuchifunza kutoka popote kupitia programu sa elimu fitabu fya dijitali na video video sa mafunzo mtu anaweza kupata ujusi mpya kila siku Kila kifaa iki elimu ya mtandao ingekuwa ngumu sana pila haya mambo yote Piashara na kaze Kwa wana sri Kwa wajasrimiali na wafanyikazi wengi simu ni chombo cha msingi cha piashara kupitia simu Unaweza kufanya malipo kupanga mkutana au kufuatilia miradi kwa uraizi. Hii inarahisisha sana maisha na kazi ya kuongeza ufanizi wa kila siku. Kwa upande wa burudani, simu inatoa burudani kupitia musiki, video, micheso na mitandao ya kijamii. Kwa watu wengi, ni kifaa kinachosaidia ku kupumsika na kupungusa mzongo wa mawaso baada ya siku yenye shukuli nyingi. Kumbukumbu na picha pia simu sinaweseshwa kuifathi kumbukumbu na maisha kwa njia ya picha na video. Hii inafanya iwe raizi kukumbuka matukio muhimu na kushiriki wakati mzuri na familia na marafiki pila haja ya kamera nyingine. Usalama wa kipinafsi pia unachangiwa kutokana na huu simu ni muhimu kwa usalama wa kipinafsi katika tharura unawesa kupika namba ya tharura kutumia ujumbe wa haraka au kutumia programu sa kufuathilia mahali ulipo pila kifaa hiki kupata msaada wa haraka ingekua changamoto kubwa utaratibu wa maisha simu sa kisasa sina kalenda programu sa kupanga ratipa na vionyeshi fya kumbukumbu ambazo husaidia watu kupanga maisha yao. Kila siku wengi wangepotesa utaratipu wa kila siku na mda mwingi ungepotea. Utendaji wa kifaa moja, simu ya mkononi inachanganya fipengele mingi, kamera, kombyuta ndoko, GPS kalenda na burudani. Hii inafanya kuwa kifaa peke kinajowesa kufanya kasi nyingi tofauti na ifyo kufanya maisha kuwa raizi na yenye ufanizi saidi. Uwesekano wa kuunganisha na teknolojia nyingine. Simu ni kitovu cha kuunganisha fifaa fingine fya teknolojia kama file kompyuta, televisheni, sauti sa nyumbani na fifaa fya hafya. Hii inapanua saidi navazi ya simu katika maisha ya kila siku. Mitandao ya kichamii Kupitia simu mtu anaweza kushirikiana na dunia nzima kupitia mitandao ya kijamii Hii inasaidia kuendeleza uhusiano kuchifunza kutoka kwa wengi na kushiriki mawazo pila simu kushiriki mitandao ya kichamii kingekua fikumu sana.

Kutembea ni moja wapo ya shughuli ninasopenda sana kwani huniwesesha kuunganisha na mazingira yangu na kunisaidia kufikiri kwa utulivu mahali ninapopendelea kutembea huwa na usalama utulivu na mandhari nzuri Hii inanifanya inafanya matembezi kuwa saidi ya masoezi ya mwili ni burudani na faraja ya akili pia Pustani ni sehemu sinasopendwa ninasopenda kutembea mara nyingi, mimea maua mti hutoa hewa safi na wingi wa rangi. Hali hii ya asili huniweka katika hali ya utulifu na hunifanya nisahau msongo kwa kazi au maswala ya kila siku. Kutembea karibu na mito hunipa hisia ya amani sauti ya maji yanayopita kwa kazi au taratibu hunipa raha ya kiasili au mara nyingi huwa ni nafasi nzuri ya kutafakari au kusoma kidogo Napenda kuteambea wakati wa machweo hasa kwenye maeneo tulivu Mwanga wa jua unaposama unaunda rangi sa dhahabu na machungwa na kuunda mazingira mazuri ya kupumsika na kufikiria Wakati mwingine napenda kutembea katika mitaa ndogo midogo ya michi au vichichini ambacho akina kelele nyingi utulifu huu huniwesesha kuzungumza na watu wa karibu au hata kufikiria kwa undani pila usumbuvu ufukwe ni moja ya sehemu sinazopende ninazopendelea saidi Kuteambea kwenye mchanga au kando ya maji kunatoa hisia ya huru na furaha sauti ya mawimbi hufanya mwili na akili kupumzika Kuteambea kwenye mlima au mbuka sa wanyama kunanipa hisia ya kufurahia asili kwa ukamilivu Mandhari ya juu ya milima au wanyama wa bori hunifanya nihisi kuwa mbali na haraka ya maisha ya kila siku kutembea ni wakati wa kufikiria, napenda kutumia matembesi haya kupanga maisha yangu, kutathmini makoza ya siku silisopita na kupanga mipango ya siku sichazo. Hii inasaidia akili yangu kuwa safi na yenye mpangilio. Mbali na furaha ya kutembea ni masoezi mazuri ya mwili kutembea. Hunisaidia kupunguza usito, kuimarisha moyo na misuli na kuongeza nguvu za mwili kwa uchumbla. Hii inafanya matembesi kwa na faida na kiafya moja na burudani pamoja na urafiki, para nyingine napenda kutembea na marafiki au familia hii hufanya matembesi kuwa na furaha saidi Kwani, tunaweza kushiriki kushirikiana atiti kucheka na kuchenga uhusiano wa karibu Wakati mwingine napenda kutembea peke yangu kutembea pekee hunipa nafazi ya kutafakari kwa kina na kuelewa hisia sangu ni wakati wa kuchichenga kiakili na kihisia Napenda pia kutumia simu au kamera kijoko wakati wa kutembea Hii huniwezeshe kurekodi mandhari mazuri kuchukua picha au kusikiliza musiki pao hunifanya nisahau uchovu mahali ninapopenda kutembea lazima kuwe na usalama na mandhari mazuri. Hii inahakikisha kuwa. Nitaweza kufurahi matembezi bila hofu au msongo wa mawazo. Kutembea kunanisaidia kupumsika na kurahisisha mawazo yangu. Hali ya utulifu katika matembezi hunifanja nishike uiano kati ya maisha ya kila siku na furaha ya akili. Kwa hivyo, sehemu sinasopendelea kutembea ni sile sinatoa utulifu hewa safi mandhari nsuri kama bustani mito milima ufukwe na mitaa tulifu. Mutembezi ni saidi ya burudani. Ni njia ya kuimarisha mwili akili na hizia.

Kila mtu ana upendeleo wake wa kitanda na mimi sio tafauti Chakua katika kitanda kingumu na kizuri kinategemea mambo mengi kama raha afya mgongo natapia sa uzingizi.Kitanda ni kitanda si sehemu ya kulala pali ni sehemu ya kupumsika na kurejesha nguvu sa mwili au akili Kitanda kikumu kinaunga mkono mwili vizuri hasa mkongo na shita la mkongo Kwa watu wanaopata maumivu ya mgongo au wanapendela utulivu saidi wakati wa kulala, kitanda kikumu husaidia kueka mwili katika nafazi ya asili. Kitanda gizuri hutoa hisia ya unyenyekevu na faraja mara moja. Kinapendeza kwa wale wanaopenda kuchikunja vizuri na kitanda. Na hutoa haraha kubwa pale unapolala. Kila kitanda kinafaida na asara sake. Kitanda kigumu ni kisuri kwa hafya ya mkongo lakini pengine si rahizi kwa wale wanaopenda kuteleza kidogo. Kitanda kisuri ni raisi na kupendeza lakini kinaweza kushusha mkongo. Ikiwa kitumike kwa muda mrevu pila msaada mzuri. Chakula kitanda lilinatekemea mwili wa mtu binafsi. Watu wenye mwili nsito mara nyingi hupata raha saidi kwenye kitanda kigumu Huku wengine wenye mwili ndogo wakiwesa kufurahiya kitanda kizuri.Tapia sa kulala Pia watu wanaopenda kulala wima au juu upendelea kitanda kigumu zaidi kwani kinaunga mkono mwili vizuri wale wana upenda kulala kando au kupinda mikuu upenda kitanda gisuri kwani hutoa unye nyekevu na faraja saidi Kitanda kinachofaa kinasaidia usingizi pora Kitanda kikumu husaidia mwili kuwa katika nafazi mzuri ya kupungusa kurudiwa kwa maumivu Hali kitanda, uku kitanda kizuri kikisaidia kupumzika kwa haraka na kutoa hisia ya urahizi chaguo la kitanda pia linategemea malikavi Kitanda kigumu chafiyoya au saruvchi laini kinaweza kuwa kizuri Kukitanda kizuri kisijo na malikavi Pora kikileta isia zuri tu pila msaada wa kutosha kwa mwili.Kwa mtu anaye penda kupumzika sana na kutumia kitanda kwa mda mrevu, kitanda kisuri kinaweza kua pora. Kwa mtu anaye lala kwa mda mrevu na kuhitaji msaada wa mgongo, kitanda kigumu kinakua chakua sahii. Watu wengi hupendelea kitanda chenye mchanganyiko, ngumu kidogo lakini kisuri juu, au kio kikumu kidogo na unyenyekevu juu. Hii inatoa usawa kati ya msaada na mkongo na faraja ya kulala wana sayanzi wanasema kwa kulala kwenye kitanda kigumu hupunguza mso msongamano wa mkongo na hukimairisha usingizi wa kina Kitanda kisuri husaidia kupumsika kwa haraka lakini si kila mtu upata usaidisi kwa mkongo anao hitaji Mwisho wa ziku chaguo linategemea hisia binafzi Ikiwa mtu aapenda kulala na hisia furaha na kitanda kizuri kinaweza kuwa pora Ikiwa afya mgongo ni muhimu saidi Kitanda kikumu ndijo chakuo pora Kwa muda mrevu kitanda kikumu mara nyingi hudumu saidi na kutoa msaada endelevu Kitanda kizuri kinaweza kwa kuharibika haraka na kupoteza umbo lake baada ya muda hasa inapo koza upora wa malikavi watu wengine guchanganya matunda kwa makodoro Masuri au matandiko laini juu ya kitanda kikumu ili ibata mchanganjiko wa faraja wa msaada.

Programu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Zinasaidia kuwasiliana kufanya kazi, kujifunza, burudani na hata kupanga maisha. Bila programu hii maisha ya kila siku enyewe yatakua magumu na ya sio na mpangilio. Mitandao ya kijamii. Programu kama Whatsapp, Facebook na Instagram ninazitumia mara nyingi kuwasiliana na familia marafiki na wanzangu kazini. Hizi huniwezesha kushirikiana mawazo picha video na habari za haraka na kwa hurahisi programu za kibiashara. Programu kama Mpesa na Paypal ni muhimu kwa malipo na kidigitali za biashara. Zina rahisisha kuweza ama kuweka fedha kufanya malipo na bidhaa na huduma na kuthibiti biashara bila kutumia pesa taslimu. Programu za barua pepe Programu kama Gmail au Outlook zinatumia kila siku kwa asili ya mawasiliano rasmi ya kazi, shule na biashara zinasaidia kudhibiti ujumbe kupanga ratiba na kupata taarifa muhimu kwa haraka Programu za kazi Programu kama vile Microsoft Word, Excel na Google Docs zinasaidia kuanda nyaraka ripoti na kazi mbali mbali za shule au ofisini. Hizi ni muhimu kwa utendaji bora wa kila siku. Programu za kuhifadhii faili. Programu za Google Drive na Dropbox zinanisaidia kuifadhi faili muhimu picha na nyaraka za kazi. Hii inarahisisha kupata taarifa popote na wakati wowote bila kuitaji kompyuta Programu za burudani Programu za youtube, spotify na tiktok zinatumika kupumzika, kusikiliza muziki au kutazama video na za burudani hii wezesha kusikiliza muziki au kutazama video hizi pia inawezesha kompyuta kupunguza ama inawezesha watu ama wahusika wanao hutumia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha ya kila siku. Programu za ramani na usafiri. Programu kama Google Maps and Moffitt unawezesha kupanga safari, kupata njia rahisi na kuepuka msongamano. Hii ni muhimu hasa wakati wakusafiri au kutembea maeneo mapya. Programu za afya na mazoezi Programu za MyFitnessPal and Google Fit zinanisaidia kufuatilia afya chakula na mazoezi hii inasaidia kudumisha mwili wenye afya natabia bora za kila siku Programu za kamera au kuhariri wa picha programu kama Snapsheet na Canva zinatumika kuchora kwa kuhariri picha na kuunda michoro ya burudani au kazi hizi hufanya picha na video kuwa zakuvutia na zinasofa kushiriki Programu za elimu Programu za Cannes Academy Duolingo na Kocera Ninatumia kujifunza ujuzi mpya au lugha mpya hizi husaidia kuongeza maarifa na kukuza akili kwa muda mfupi au mrefu Programu za habari Programu kama BBC News na MTV Kenya huniwezesha kupata habari mpya za kitaifa na kimataifa hii husaidia kwa kuwa na ufahamu mzuri wa mambo ya nayo jiri duniani Programu za ujumbe mfupi na video Programu kama telegram na zoom zinanisaidia kushirikiana kwa kazi au kujumuika na watu kwa video hii zina rahisisha mikutano ya kazi na mawasiliano ya mbali programu za kupanga maisha programu za google kalenda na dudoist zina zaidia kupanga ratiba ya kila siku kama na mkutano hii inarahisha kudumisha mpangilio wa maisha bila kusahau kitu chocote.

Kushirikiana katika timu ni mzingi wa mafanikio ya kazi yeyote bila ushirikiano mzuri Hata timu yenye watu wengi vipaji vikubwa inaweza kushindwa kufikia malengo yake ndio sababu ninaupa uzito mkubwa katika kila kazi ya pamoja Ninahimiza mawasiliano ya wazi na ya yeshima kati ya wanatimu kila mtu anapaswa kuwa huru kutoa maoni yake pila kuogopa Kupeswa kwani mawasiliano mazuri hujenga uaminifu na uelewano kusikiliza ni sehemu muhimu ya ushirikiano Ninahakikisha nasikiliza mawazo ya kila wanatimu kwa umakini Kwani kila mtu anamtazamo wake wa kipekee unaoweza kuleta sulihisho bora Ninahimiza timu kueka malengo ya pamoja ya iliyo wazi malengo haya huwafanya wanatimu wafanye kazi kama kitu kimoja badala ya watu binafsi na kila moja huhisi kuajibika katika kufanikisha mafanikio ya timu Ninakawa majukumu kulingana na uwezo na nguvu sa kila wanatimu Hii hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa na pia huongeza ufanivu wa kazi kwa ujumla Kila mwanatimu ana utu mawazo na uzoefu tofauti, ninahimiza heshima kwa tofauti hizi, kwa sababu utofauti huleta ubunivu na mawazo mapya ndani ya timu. Ninahakikisha kuwa wanatimu wanasaidiana badala ya kushindana. Ninawaona wanapata changamoto. Nawahimiza wengine kusaidia ili kazi iendelea vizuri. Marejesho mbre. Mrejesho ni muhimu katika kuboresha utendaji Ninatoa mrejesho kwa njia chanya na yenye kujenga ili kurekebisha makosa bila kuvunja moyo wa watu ama bila kuvunja moyo wa watu wote kwenye timu Ninahimiza ushirikiano kwa kwa mkosa kwa mfano Nikifanya kazi kwa bidii na uaminivu na kwa heshima wanatimu wangu uika mwenendo huo Ninapo wezekana, ninahusishwa wanatimu katika kufanya maamuzi Hii hufanya wajihisi kuwa sehemu muhimu ya timu na huongeza uajipikaji wao migogoro inaweza kutoa kutokea katika timu Ninahimiza mazungumzo ya wazi na suluhu sahamani ili kuepuka mgawanyiko na kudumisha mshirikiano uaminifu ni msingi wa ushirikiano. Ninajenga uaminifu kwa kuwa mkweli, kutimiza hali na kuajipika kwa matendo yangu. Ninahakikisha ninapoongeza wanatimu kwa mchango wao. Kutambua juhudi za mtu, huongeza motisha na kuimarisha mshikamano wa timu. Ninahimiza mazingira kwa kazi yenye heshima, furaha na ushirikiano. Mazingira mazuri hufanya watu wafanye kazi kwa bidii na kwa moyo mmoja. Kwa ujumla, ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mawasiliano, heshima, uaminivu na msaada wa moja kwa moja. Ushirikiano mzuri huongeza ufanizi, hupunguza migogoro na huleta mafanikio ya kudumu kwa timu zote ili timu iweze kupata matokeo na malengo yake bora zaidi huu umoja ndiyo unaitajika kwani kila mwana timu atahisi na pia atajifunia kuwa wenzake wanamthamini na kuwa yeye ni wa maana pia.

Ndiyo, nimewahi kulima na kilimo kimekuwa sehemu muhimu ya maisha yango. Tangu nikiwa mdogo, nilifunza kwamba kulima si kazi tu, bali ni njia kujitegemea na kujitegemea ni kuheshimu chakula. Ukosevu ama usohevu huu, umeniacha na mafunzo mengi ya maisha. Nilianza kulima nikiwa nyumbani au kijijini, nikisaidia wazazi au jamaa shambani. Hapo ndipo nilijifunza msingi wa kilimo kama kuandaa shamba kupanda na kutunza mazao hadi kuvuna. Nimewahi kulima mazao mbalimbali kama mahindi, maharagwe, viazi na mboga za majani. Masao haya yalikuwa ya matumizi ya nyumbani na wakati nyingine ya kuuza ili kusaidia mahitaji ya familia. Kabla ya kubanda nilishiriki kuandaa shamba kwa kulima ardhi, kuandaa magugu na kufunja udongo. Kazi hii ili itaji nguvu na ufumilivu, lakini ilinifunza umuhimu wa maandazi ama maandalizi mazuri. Kupanda kunahitaji umakini na mpangilio, nilijifunza kupima nafazi sahihi kati ya mimea ili kuhakikisha inakua vizuri na kupata mafuno bora. Kupalilia lilikuwa jukumu la mara kwa mara. Nilijifunza kuwa bila kutunza shamba vizuri mazao hayawezi kustawi jambo nililonifundisha uwajibikaji Kulima ukukoza changamoto kama ukame mvua nyingi au wadudu waharibivu changamoto hizi zinanifundisha subira na kutokata tamaa haraka nilijifunza kutumia mbolea ya asili na wakati mwngine ya duka ili kuongeza rutuba ya udongo Hii inazaidia kuelewa sayanzi iliyo nyuma ya kilimo. Kilimo kilihusisha kazi Kilimo kilihusisha kazi ya pamoja na familia au majirani ushirikiano huu uliimarisha mshikamano na kunifanya nitamani nguvu za kufanya kazi kama timu Hakuna furaha kubwa kama kuwa na mazao uliyopanda ikianza kuota na kukua. Hii inanipa motisha na unifanya nijisikie fahari kwa juhudi sangu. Msimu wa mafuno ulikuwa wa furaha kubwa. Kufuna masawo ulioanyesha matunda na kazi nzuri na kunifanya nione thamani ya ufumilivu. Masawo yaliyofunwa yalitumwa nyumbani kama chakula na Wakati nyingine yaliuzwa sokoni. Hii ilinifundisha umuhimu wa kilimo katika uchumi wa familia. Kupitia kilimo nilijiifunza nidhamu uwajibikaji na kieshimu na kuheshimu mazingira. Kilimo kilifanya nione uhusiano kati ya binadamu na asili. Hata sasa natamani sana kilimo na kazi ya mkulima. Nitaona kama uti wa mgongo, wa maisha na maendeleo ya jamii. Kwa ujumla, nimewahe kulima na usoefu huo umekua sehemu muhimu ya maisha yangu. Kilimo kimenijenga, mwili kiasi na kimaadili na kimenifundisha kuwa mafanikio yanahitaji kazi ngumu, subira na kujituma. Kilimo pia katika kilimo tunapata tunaweza kupata chakula mingi ambacho kinasaidia jamii kukua Labda kwa kiafya ya watoto na pia katika kila mtu Kulima kunanifundisha umuhimu wa kuheshimu muda nilijifunza kuwa kupanda kwa wakati, kupalilia kwa wakati na kufuna kwa wakati uleta matokeo mazuri Uchelewashaji madogo tu ungeweza kuharibu mmea ama masawo yote kasi ya shambani zilinipa mazoea ya mwili bila kuenda jim Kulima kubeba masawo na kupalilia kunifanya niwe na nguvu afya njema na ufumulivu wa kimwili.

Wakati umeme unapokatika, hali ya kawaida ya maisha yangu ubadilika gafla. Badala ya kuona tukio hili kama kero, jaribu kulichukua kama sehemu ya maisha ya kila siku na fursa ya kufanya mambo kwa njia tofauti. Hatuwa ya kwanza, ninayo chukua, kuzima vifaa vyote vya umeme. Hii usaidia kuzuia uharibifu wa vifaa vya umeme unapurudi na pia ulinda nyumba dhidhi ya hatari ya mstuko au moto. Ikiwa ni mchana, utumia mwanga wajua kufanya shukuli zangu. Ufungua madirisha na milango ili kuleta mwanga na hewa safi. Jambo linalo nifanya niendele na kazi bila usumbufu wowote. Usiku utumia tochi au taa za sola badala ya mshuma ili kuhakikisha usalama. Vifaa hivi unisaidia kuona vizuri na kuendeleza na shuguli muhimu bila hatari kukatika kwa umeme unipa nafasi ya kupumzika kutokana na matumizi ya simu, runinga au komputer huu huwa wakati wakupunguza msongo wa mawazo unasababishwa na matumizi ya teknolojia kupita kiasi bila televisheni au intaneti huwa na muda wa kuzungumza na familia mazungumzo haya uimarisha mausiano na uleta ukaribu zaidi kati ya wanafamilia huu huwa wakati mzuri wa kusoma vitabu au magazeti na karatasi kusoma kuna saidi kukuza maharifa na pia kunipa burudani isiyo hitaji umeme Ninatunia muda huu kuandika mipango yangu, mawazo au hata shajara kwandika kuna nisaidia kujipanga kiakili na kueka malengo ya baadae Umemo unapokatika utumia muda huo kufanya kazi za nyumbani kama kusafisha kupanga vyombo au kupika na kutumia gesi au kuni hii unifanya niwe matumizi mazuri ya muda utulivu unao tokana kwa kutokatika kwa umeme unipa nafasi ya kutafakari maisha yangu huu wakati huu na jitatmini kuangalia mafanikio na changamoto zangu. Nikiwa na radio ya betri usikiliza habari au vipindi vya burudani. Hii unisaidia kuendeleza kupata tarifa hata bila umeme. Inapokua na umeme kidoga au power bank utumia simu kwa uangalifu mkubwa. Hii unifundisha nidhamu ya matumizi ya nishani. Kukatika kwa umeme unifundisha kuwa mfumilivu, unisaidia kuelewa kuwa si kila jambo linaenda kama nilivyo panga na ilo ni somo muhimu maishani. Kujiandaa. Tukio la kukatika kwa umeme unikumbusha umuhimu wa kujiandaa. Unifanya kufikiria kuwa nataa za sola betri za ziada au jenereta siku za baadae kwa ujumla wakati wa umeme unapokatika ubadilisha hali hiyo kuwa fursa na kupumzika kujifunza na kuimarisha mahusiano baada ya kuwa ni kero ukiona kama somo la maisha na nafasi ya kuishi maisha rahisi na yenye utulivu Si kila siku ambapo wakati stima imekatika, kila mtu anazingatia shuguli zake tofauti tofauti. Bila kelele za runinga au mashine, mazingira huwa tulivu sana. Huu unipa amani ya kili na unisaidia kupumzika kwa undani, zaidi kuliko siku sa kawaida. Bila umeme, ulazimika kuwa ubunifu wangu naweza kucheza michezo ya kawaita kupanga viti au kufundisha watoto mapya yalioyo jiri baada ya kukatika kwa umeme.

Habari ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kilasiku, kwa sababu unisaidia kuelewa kinacho endelea karibu nami na duniani kwa ujumla. Kupata habari unifanya niwe mtu mwenye ufahamu na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Mojawapo ya vyanzo vikuu vya habari na vitumia ni runinga. Kupitia vituo vyaruninga, upata tarifa za kitaifa siasa za uchumi na za matukio ya kijamii kwa uraisi. Redio ni chanzo muhimu sana cha habari. Asa asubui au wakati wa kusafiri, redio unipa habari zaharaka, matangazo ya dharura na mijadala inayusu maswala ya jamii. Simu yangu ya mkononi ni chanzo kikuu cha habari. Kupitia simu, minaweza kupata habari wakati wowote na mahali popote bila kusubiri mda maalumu Minapata habari nyingi kupitia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook, Twitter. Hapa, upata habari sinazo shikiwa na watu mbalimbali ingawa uwa makini kuchuja habari za kweli na za uongo. Usoma habari kupitia tofuti razmi sa vyombo vya habari. Tovuti hizi unipa habari ziliso andikwa kwa kina na kwa lugha inoye eleweka vizuri Natumia programu sa habari kwenye simu yangu ambazo unitumia tarifa mpya Hii unisaidia kupata habari kwa raka pila kutafuta mwenyewe ingawa si maranyingi bado usoma magazeti na karatazi Magazeti unipa habari zilizo chambuliwa vizuri na unisaidia kuyalewa undani wa maswala mbali mbali ninapata abari pia kupitia mazungumzo ya na marafiki familia au wenzangu wakati mwingine awu watu unishirikisha taarifa ambazo sifamu awali habari upatikana pia kupitia shule au mamahali pakazi matangazo mikutano na mawasiliano rasmi unisaidia kujua kinacho endelea katika mazingira yangu na masomo au kazi katika vikao vya kijamii au mikutano ya kijamii au kanisa, upata habari muimu zinazo husu maendeleo na maswala ya jamii. Si habari zote ninazo pata ni naziamini maramoja tu, unipa kuzichuja na kuzitipitisha kwa kupitia vyombo ama chanzo zaidi ya kimoja ili kwepuka kupotoshwa. Kwa maswala ya ilimu au taaluma, upata habari kupitia vitabu mchapisho ya kitalamu na tovuti za kielimu. Hii unisaidia kukuza marifa yangu. Kupata habari sahii unisaidia kwa raia mwema na kufanya mamuzi yenye busara. Habari uwezo na kushiriki kikamilifu kwa jamii. Kwa ujumla, Ninapata hapari kutoka chanzo mbali mbali kama runinga radio simu wa mkononi mitandao ya kijami makaslzeti na mazungumzo ya watu kuchanganya vynzo hivyo nisaidia kupata habari hizi sa kuaminika na zenye manufa katika maisha yangu ya kila siku habari nyingine ambazo ni zapata pia ni zile zinazofatwa na waandishi na watalamu wa habari. Ninapata habari zikuwa kuwa fuata waandishi na habari na watalamu wunye mitandao ya kijami. Watu uwa marangi ushiriki uchunguzi na wakina na maelezo ya zaidi. Yanayo ya saidia kwelewa vizuri matukio na yoendelea. Mbali na habari zandani, kutumia pia nyanzo ya kimataifa kupata mtazamo mpana wa dunia. Hii usaidia kulingana na habari. Kwelewa muktadha wa kimataifa nakua na welewa mpana zaidi wa maswala ya kidunia. Pia katika haya maswala ya kupata habari. Kutumia vikundi vya mtandaoni. Napatha haari kutokana izo vyanzo kama vile Facebook ambavyo vinabadili maswala ya jamii kama kilimu kwa umakini.

Siku ya kuzaliwa ni siku maalumu sana kwangu, kwani ni fursa ya kutafakari maisha yangu kushukuru na kusherehekea zawadi ya uhai. Siku hii sio tu kuhusu kupata zawadi au kupongezwa bali ni tukio linalo nipa nafasi ya kuangalia mafanikio niliyo yapata changamoto niliyo kabiliana nazo na mipango ya siku zijazo Kila mwaka siku hii huniweka katika hali ya kushukuru kwa yote niliyoyapata na kunikumbusha umuhimu wa kuthamini maisha ya undani asubuhi ya siku yangu ya kuzaliwa amka kwa shukrani, nachukua muda wa kutafakari na kuomba shukrani kwa afya yangu familia marafiki na fursa zote nilizo pata kuamka kwa shukrani kunifanya nijisikie furaha na utulivu wa ndani na kunikumbusha kuwa Kila siku ni baraka ndogo maishani Hii ni hatua ya kwanza ya siku kwa mtazamo chanya na moyo wa shukurani familia ni sehemu muhimu sana ya sherehe yangu Napenda kutumia siku hii ya na watu wa karibu nami hasaa wazazi ndugu na watoto wa familia husherehekea na familia hunifanya nijisikie kupenda na kujiithamini ni wakati wa kucheka kushirikiana titi na kuunda kumbu kumbu nzuri ambazo hatujatarajiwa kuendelea miaka kupokea salamu sa mapokezi huchukua chembe simu, kuchukua jumbe simu na salamu za heri na kuzaliwa kutoka kwa marafiki na jamaa kunaleta furaha isio na kifani. Kila ujumbe ni ukumbusho kwamba, kuna watu wanao nipenda na kuamini katika maisha yangu, kupokea pongezi na maneno mazuri kunisaidia, kujisikia, kuthaminiwa, kunikumbusha umuhimu na wengine kwa furaha. Siku yangu ya kuzaliwa ni wakati kwa kujitunza binafsi, inaweza kuwa ya kuziiliwa ama kujinunulia kitu kutoka kuenda kwenye huduma ya afya ya uongozi na kupumzika bila shughuli nyingi. Kujitunza hunisaidia kujisikia vizuri mwili na kiakili na kunipa motisha kuanza mwaka mbya na masha kwa nguvu na furaha. Kawaida husherehekea na chakula maalumu Chakula hiki kinaweza kuwa ya nyumbani kilicho andaliwa na mapenzi au cha kununuliwa mahali mahalumu hUshiriki chakula hiki na familia na marafiki kunaboresha furaha ya siku na kuunda kumbukumbu nzuri zinazo husiana na ladha manukato na hisia za pamoja keki ya kuzaliwa ni ishara kuu ya sherehe hAta ikiwa ni ndogo keki hunipa furaha kubwa sana kupiga sherehe kuimba wimbo wa heri na kukata keki pamoja na wapendanao Kunaboresha hisia na kusherehekea na kunipa kumbukumbu mzuri saa kipekee Wakati nyingine husherehekea na marafiki wa karibu ushirikiano huu unahusisha kucheka kuzungumza na kushirikiana kumbu kumbu mzuri Sherehe hii kwa marafiki unaboresha uhusiano na kuunda urafiki wa kudumu. Ni njia ya kusherehekea maisha moja na wale ambao wamenisaidia na kuwa sehemu ya safari yangu. Siku yangu ya kuzaliwa huniweka katika hali ya kutafakari mafanikio changamoto na matokeo ya mwaka uliopita kutumia muda kuangalia ni wapi nilifanikiwa ni wapi nilikosa na ni mbinu gani za kuboresha maisha yangu. Tafakari hii huniwezesha kunifunza kutokana makosa ya kuimarisha ujasiri wa kuendelea mbele. Siku hii ni wakati mzuri wa kueka malengo mapya. Hufikiria ni hatua gani mpya, za kunifikisha mwaka ujao, ni tabia gani saa kuboresha na ni mafanikio gani yanayotarajiwa. Kuweka malengo hunisaidia kuanza mwaka mpya wa maisha na mwelekeo na msukumo wa kufanikisha kila jambo kwa juhudi na nidhamu.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo muhimu sana kwa afya ya mazingira na jamii. Nahitaji kutumia mbinu mbali mbali, ili plastiki zitumike ovyo. Kwani plastiki inaharibu mazingira huchafua maji na kusababisha matatizo kwa wanyama na binadamu. Kila ni napo enda dukani, huchukua mfuko wangu wa urudufu badala ya knunua mfuko mpya ya plastiki. Hii ni njia raisi lakini yenye nguvu ya kupunguza plastiki ya moja kwa moja. Nahitaji kuepuka kununua bidhaa zilizo kwenye vifunganishio vya plastiki. Badala yake napendelea bidhaa zilizo kwenye karatasi, glass au chupa za juma zinazo weza kutumika tena badala ya kununuwa maji ya chupa ya plastiki kila mara, ninatumia chupa ya maji ilioweka inayo weza kutumika tena hii inapunguza kiasi kikubwa cha plastiki kinachotumika kila siku ninapopika au kuhifadhi chakula napeelea kutumia ndoo. Vyombo au container vinavyoweza kutumika tena badala ya plastiki ya mara moja Hii inasaidia kupunguza taka ya plastiki nyumbani badala ya plastiki ninatumia mimifuko ya karatasi au kitambaa pale inapo wezekana, Hii ni mbinu mzuri ya kuunga mkono wa mazingira na kupunguza uchavu. Nahitaji kuepuka bidhaa za plastiki ambazo si lazima. Kama kijiko au kinywaji cha plastiki cha moja kwa moja, badala ya hayo na badala ya vyombo vya bamboo, chuma au mbao. Ninachagua bidhaa uchagua zile zinazo weza kutumika tena mara nyingi. Hii inasaidia kupunguza kiasi cha plastiki kilachotumika kila mwaka. Badala ya kutupa plastiki zinazo haribika au bidhaa za plastiki zinazo hitajika napendelea kuzitunza, kusirekebisha au kuzitumia kwa njia nyingine Hii upungusa taka za plastiki. Mabegi ya plastiki yasiotumika mara nyingi hufanyia ubunifu kama kutengeneza mabegi, madogo mifuko ya kuhifadhi au vifaa vya kujaribu nyumbani hii ni njia kupunguza taka za plastiki. Nahimiza familia marafiki na majirani kupunguza plastiki kupitia elimu ya mfano bora watu wengi ufuatia njia izi na kuchangia kupunguza uchafuzi plastiki napendelea kununua bidhaa za kienyeji ambazo hazina plastiki nyingi bidhaa hizi mara nyingi sina pakiwa kwa njia asili na huchangia kupunguza taka huko plastiki ni lazima na hakikisha inatolea kwa njia ya usafi kutumika kwa muda mrefu na hatimaye kutekelezwa katika sehemu zaidi za taka Hii inapungusa uharibifu wa mazingira mara ya mara kwa mara Ushiriki kampeni sa kijamii au za shule sina kuhimisa kupunguza plastiki. Kushiriki huu usaidia kueneza na pia kuelewa na kwa mahamasha wengine kuchukua hatua. Kwa ujumla, kupungusa plastiki mtindo wa maisha. Bila kuchagua kwa sababu kuna manufaa kwa afya na mazingira na jamii. Kupitia hatua ndogo ndogo za kila siku kama kutumia mifuko wa u Urudufu, chupa zinazoweza kutumika tena na kuwepuka pita plastiki zinazo hitajiki na weza kufanya dunia iwe safi zaidi na uwendelevu zaidi. Pia plastiki ambazo asina manufaa kwa nyumba nafaa kwa wapea majirani ili waendelee kuzitumia. Kwa ni haina hajai ichomwe badala ya plastiki zinazo tumika ufanya kazi kwa kurecycle au kuzichanganya na plastiki nyingine na ilikusaidia zirekebishe au zitumike tena ii usaidiai kupungkusnya taka ziilizozidi kwa kuharibu mazingira.

Kutoa sadaka na michango Pia ni sehemu ya maisha yangu kwani ni njia ya kusaidia wengine kushirikiana na jamii na kuonyesha shukrani kwa maisha niliyopata kwa kufanya hivyo Najisikia kuwa na dhamana na sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe Mara nyingi hutoa michango kusaidia familia au jamaa wanaohitaji msaada kama wakati wa arusi, mazishi au matukio mengine ya familia. Hii ni njia ya kuhakikisha kila moja anapata msaada na tunashirikiana katika familia. Ninatoa michango kwa maskini watoto yatima wagonjwa na wale wenye wanahitaji usaidizi wa dharura. Hii inaniweka katika hali ya kusaidia wengine na kueneza upendo na huruma ndani ya jamii yangu. Kushiriki michango kwenye makanisa misikiti au makanisa madogo ya kijamii michango hii hutumika kwa shughuli za kiroho huisaidia mahitaji ya jamii na kufanya matokeo ya kijamii kuwa na msaada kwa wengi mara nyingine hutoa pesa chakula mavazi au bidhaa nyingine zinazo hitajika kuongeza utoaji wa mali kunasaidia wale wanaohitaji usaidizi wa haraka na hunifanya nijisikie kuridhika zaidi kushiriki michango kwenye kampeni za kijamii na husaidia shule za watoto vituo vya afya na miradi ya usafi hii ni njia kueneza msaada wa idadi kubwa ya watu Mara nyingine hutoa sadaka au michango bila kusema kwa watu wengine hii husaidia kununua Dhawabu ya kimoyo na hunipa furaha ya ndani bila kutafuta sifa za nje Nahimiza marafiki familia na wenzangu kutoa mchango pia kwa kushirikiana msaada unakuwa kubwa na jamii inafaidika kwa pamoja Wakati wa matanga au dharura huchangia kwa haraka ili kusaidia kwa kuokoa maisha au kusaidia wale waliopoteza mali zao Hii ni njia ya kuonyesha mshikamano na huruma Sio kutoa tu mara moja bali kuweka mpango ya kutoa mara kwa mara Hii hufanya msaada kuwa wendelevu na wenye ticha kwa wale wanaohitaji kisa kizuri na jitahidi kutoa kwa moyo safi bila matarajio ya kurudishwa moyo safi hufanya sadaka iwe yenye maana na hunifanya nijisikie furaha ya kweli Si pesa tu mara nyingine hutoa vitabu vifaa ya shule au elimu ya watoto ya vijana kwa jamii. Kutoa michango katika miradi maendeleo kama kuanzisha bustani ya kijamii miradi ya maji safi au shule ndogo. Michango kama hiyo huchangia kwenye maisha bora ya wengine. Kujifunza na kufundisha dhamani. Katika ile hali ya kutoa pia unafaa kujifunza kutoa kwa maana. Wengine watapata kupata umuhimu wa kushirikiana na kusaidia wengine wale ambao hawana na pia wenye wamepoteza matumaini kwa ujumla kutoa sadaka na mchango ni sehemu ya maisha yangu ninayopenda ni njia ya kusaidia jamii kueneza upendo kujenga mshikamano au kuishi maisha yenye maana hatua hizo ndogondogo za kila siku iwe kwa chakula pesa au msaada wa kijamii huchangia kufanya dunia kwa mahali bora zaidi na kila mtu atajivunia pale alipo kwani atajua ile wakati atapatwa na changamoto atakuwa na marafiki na labda majirani ambao watamsaidia Mara nyingine kutoa michango ili kusaidia wagonjwa au hospitali. Michango hii inaweza kuwa kwa kununua dawa kusaidia gharama ya matibabu au kutoa vifaa vya afya. Hii ni njia moja kwa moja ya kuokoa maisha na kuendesha huduma za wagonjwa.